Ndiyo napenda kukimbia, kwani kukimbia kunanifanya, nakuwa na pumzi, na imarisha mwili, magonjwa haya wezi kunisogelea kwani ninapokua nafanya mazoezi mwili wangu unakuwa imara, naongeza pia seli za mwili, unanisaidia sana mwili wangu unakuwa imara, pia nakuwa shujaa.

Mfumo rahisi wa simu ninayopenda kutumia ni Android. Android ni mfumo ambao ni rafiki kwangu na pia ni mzuri kwangu kutumia kwani haunizuii ni rahisi pia kutumia. Na pia program zake ni nafuu kuzipata na pia kuzitumia.